Ndiyo naam, usiku napokosa usingizi, mi hutoka nje kwenye nyumba. Kwenye pande ya nyumba kuna balkona, mbapo mi husimama na kutazama nyota usiku. Na unaingalia unaitazama pale anga inavyo ng'aa, nyota zinavyowaka vyema, na kupendeza usiku mwanana ulivyo.

Kinywaji ninacho penda kunywa asubuhi, huwa ni sharubati; sharubati ya maembe, sharubati ya machungwa, sharubati ya passion, pia naweza kunywa chai. Pia huwa na kunywa uji. Pia naweza kunyo wa soda. Pia naweza kunywa yoghurt. Mimi hupenda kunywa vinywaji mingi sana. Ndio.

Ambayo ningependa kujifunza mapya hasa katika hii sekta ya uhandisi mambo ya coding na programming pale hasa python, html, javascript ningependa kujua hizo vipengele zote moja kwa moja hasa pale python ningependa pia nijue coding, html, sql ningependa niweze kuzijua.

Kuhusu tathmini za kazi ni kuwa tathmini ni muhimu katika kazi. Kwa maana tathmini ni mchakato rasmi ambao mfanyikazi huangaliwa na kukadiriwa. Jinsi anavyofanya kazi yake ndani ya kampuni au shirika. Hii ni kuwa madhumuni yake kuu ni kuangalia mafanikio ya mfanyikazi. Au kutambua nguvu na udhaifu wake. Naam.

Kati ya paka na mbwa ni ukweli ambao upo ni kuwa mimi. Ninawapenda wanyama hawa wote wawili. Na kusema ukweli nimewafuga wote hao wawili pale nyumbani. Ninao paka wawili na mbwa watatu. Mi huwalisha paka na mbwa ni wanyama ambao ninawapenda.

Ndiyo naam nimekua na mawazo ya kuanzisha biashara kadha wa kadha kama vile biashara kama vile ya kuuza mimea ya shambani na matunda ya shambani mazao ya shambani kwa ujumla mavuno ya shambani napeleka pale sokoni kama mandizi nauza kama maharagwe nauza mahindi nauza. Kila matunda nauza nimekua na hilo fikra la kuanzisha biashara kama hiyo.

Nasharehekea mwaka kwa kujiunga na familia yangu ili tuweze kujumuika pamoja kama familia. Tuweze kujadili jinsi kila mtu anavyoendelea kibinafsi. Tuweze kuona kama kwa familia ambapo tumefika. Tuweze kula kwa pamoja kwa familia. Tufurahie, tujumuike, tufurahie sisi wote kila mtu atosheke.

Naam, chakula ambacho ninachokukipenda kula jioni huwa ni ugali na nyama ama ugali na sukuma. Hii ni kwamba ni chakula kizuri na ukila utasikia ukiwa umeshiba. Hiki ni chakula ninacho kipenda zaidi kuliko vyakula vingine, naam.